Katika dunia ya sasa ya teknolojia, data ni rasili mali muhimu sana, iwe ni taarifa za kazi, masomo, au taarifa binafsi. Kwanza, ni naifadhi data yangu kwenye vifaa vya kielektroniki, kama kompyuta na simu. Vifaa hivyo ni rahisishia kufikia data yangu kwa haraka kilele na pozihitaji. Hata hivyo, ni nahakikisha na linda vifaa hivyo kwa enosiri ili kuepuka upotevu au matumizi yeasi idhinishwa. Pili, natumia hifadhi ya mtandaoni, yani cloud storage, kama vile Google Drive au OneDrive. Njia hii nanipa uhakika ukuifadhi data salama hata kifaa changu kikiaribika au kupotea. Pia, unirusu kufikia data yangu kutoka mahali popote. Tatu, nahitaji na kala za ziada, yani backup. Kwenye vifaa vya nje kama flash disk au hard disk ya nje. Hii hunisaidia kuhakikisha data yangu haipotei iwapo kutatokea hitilafu ya kiufundi. Aidha inazingatia usalama wa data kwa kuepuka kushiriki taarifa zangu muhimu ovyo na kwaku sasisha programu mara kwa mara ili kuzuia udukuzi. Mwisho na kwa kumalizia ninahifathi data zangu kwenye vifaa vya kielektroniki, hifathi ya mtandaoni na nakala za ziada. Huku nikizangatia usalama, njiahizi hunisaidia kulinda taarifa zangu na kufanya kazi kwaufanisi ilivyo.

Mwaka mpya ni wakati muhimu unaotupa fursa ya kutafakari yaliopita na kupanga malengo mapya. Kwanza ninapo karibia mwaka mpya, ninatafakari mwaka uliopita, najiangalia, mafanikio niliyoyapata, changamoto nilizo kutana nazo na mafunzo niliyopata. Tafakari hii unisaidia kujifunza na pia kujiboresha. Pili, ninasherekea mwaka mpya nikiwa na familia na marafiki. Tunakutana, tunashirikiana chakula, tunaimba na tunashukuru kwa uhai na afya tuliopewa. Ushirikiano huu uimarisha upendo na mshikamano baina yetu. Tatu, ninapokea mwaka mpya kwa kujiwekea malengo mapya. Mimi uandika malengo yanayousu masomo, kazi, afya na mausiano mengi mengi tu. Malengo haya unipa mwelekeo mzuri kwa mwaka mzima. Nne, naanza mwaka mpya kwa kushukuru na kumuomba mungu. Ninaamini kushukuru na kuomba baraka unipa amani ya moyo na matumaini mapya kwa maisha yajayo. Kumalizia ninasherekea mwaka mpya kwa kutafakari, kushirikiana na wapendwa kueka malengo mapya na kushukuru mwaka mpya, si sherehe tu. Bali ni mwazo mpya wa kujiboresha na kufanya mema zaidi maishani.

Ushirikiano wa timu ni muhimu sana kwa sababu huleta ufanisi, hujenga mahusiano mazuri na husaidia kufikia malengo kwa haraka zaidi. Kwanza, nasikiliza mawazo ya wengine kwa makini. Kila mwanatimu, ana uzoefu na mtazamo wake. Kusikiliza kunasaidia kuelewa mawazo tofauti na kufanya maamuzi bora kwa pamoja. Pili nawasaliana kwa wazi na heshima ninapotua maoni yangu huhakikisha nayawasilisha kwa lugha nzuri na kwa wakati unaofaa. Mawasiliano mazuri hupunguza migogoro na huimarisha uwelewano. Tatu, ninashiriki majukumu kwa uwajibikaji. Ninapopewa jukumu katika timu nalitimiza kwa bidii na kwa wakati. Hili ujenga imani katika timu yetu na wenzangu. Nini, nikontayari kusaidia wengine, pale mwanatimu anapopata changamoto, hujitolea kusaidia kwa kadri ya uwezo wangu. Msaada huu huimarisha mshikamano wa timu pamoja. Mwisho, nakubali maoni na marekebisho. Kukubali kukosolewa kwa njia chanya, hunisaidia, kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Kumalizia kushirikiana na timu, kunahitaji kusikiliza, kuwasiliana vizuri, kuwajibika, kusaidiana na kujeshimiana. Kwa kufanya haya, timu hufanya kazi kwa umoja na kufikia mafanikio makubwa zaidi.

Kushugulikia wateja ni jambo muhimu sana kwa sababu wateja ni moyo wa biyashara na uduma. Mteja aliofuraishwa uleta mafanikio kwa kampuni au biyashara fulani. Kwanza kumuheshimu kila mteja. Indapo wakabili wateja, mimi uwa makini na kuwa natabia njema kwa maneno na kuwa uso. Heshima hii ujenga uwa minifu kati yangu na mteja. Pili, nasikiliza kwa makini maitaji ya mteja wangu. Ni muimu kuelewa kilicho muimu na mteja ili kitoa uduma au bidhaa inayofaa. Kusikiliza kuna saidia kuepuka makosa na kuongeza kulidhika kwa mteja. Tatu, mimi natoa msaada kwa haraka na kwa usahihi. Mteja hataki kusubiri muda mrefu au kupata majibu yasio sahihi. Hivyo, kuchukua atua raka usaidia kufanikesha uduma kwa ufanisi zaidi. Isitoshe mimi ukabiliana na changamoto kwa uvumilivu. Wateja waneza kuwa na maswali magumu au malalamiko. Kukua nasubira na kutatua tatizo kwa busara. Mteja anaona kuwa anadhamani. Mwisho na jifunza kutokana na kila mawasiliano. Kila mteja ni fursa ya kujifunza jinsi ya kuboresha uduma. Na kufanya kazi bora zaidi siku za usoni. Kwa kumalizia, kushugulikia wateja vizuri kuna itaji eshima, kusikiliza, kutoa msaada kwa haraka, uvumilivu na kujifunza kutoka kwa mawasiliano. Kwa kufanya hivi wateja wanaridhika na biyashara au huduma inafanikiwa vilivyo zaidi sana.